Natumia data ya simu kwani hakuna wi-fi mahali ambapo nipo. Watu wengi hawajaelewa umuhimu wa wi-fi. Kwa hivyo huwa napenda kutumia data zangu kwani huwa rahisi kuvinunua na pia huo inani inanisaidia sana.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwani kazi ninayoifanya huwa inanilazimu kuamka mapema. Pia wakati unaamka mapema huwa najirishirikisha katika vitu mbali mbali na huwa una muda mwingi wa ku fanya vitu hivyo. Kwa hivyo ni vyema sana kuamka mapema.

Ninapotaka kustarehe huwa naenda katika hoteli, hoteli ambayo inaoniwezesha kupigia mbizi kwani ninapenda kutulia kwenye maji huku nikinywa vinywaji vyangu vya aina mbali mbali kwa hivyo lazima nijishirikishe katika kupigia mbizi.

Napenda chakula ambacho hakina mafuta Kwani mafuta hudhuru afya ya mtu Maranyingi unapata mafuta ambayo tunatumia sio nzuri katika afya Kwa hivyo inadhuru afya na kusababisha magonjwa mbali mbali Kwa hivyo kwangu mimi napenda chakula ambayo haina mafuta.